Mara mingi ambapo siko kazini mda wangu sana hutumia na familia yangu hii inaniwezesha kukuza familia yangu na kujua matatizo ambaye inakumba familia yangu napata muda wa kuwasiliana na kuongea moja kwa moja kutoka kwa watoto wangu nijue ni changamoto gani ambazo wanapitia maishani na jinsi tunaweza kuzitatua vile vile hutumia huu muda kuwapeleka kati ka mazingira tofauti kujionea hali ya 'nature' venye iko.